Mimi huwa natumia njia ya kutumia magari ninaposafiri kwa maana hiyo ndiyo namna ambayo ni common kwa kila mtu Kwa maana place ambayo nakaa sibmbali na place ambayo nafanya kazi So ninachukua tu gari asubuji nalipa shilingi ishirini za Kenya na ninaelekea mahali ambapo nafanya kazi hadi majioni huwa narudi nikitumia usafirishaji wa kutumia magari Huku unaeza tumia gari aina ya matatu Unaeza tumia aina ya gari ya tuktuk ambapo tuktuk huwa inabeba watu kama saba nayo gari ya matatu inaeza beba watu kama kumi na tano ambapo kila mtu huwa analipa nauli na mkifika kama umefika mahali ambapo ulikua unaenda Unaambia unaambia dereva na alafu anakuzu kisha alafu unaenda kwenye ulikua unataka kuenda.

Ndiyo, napenda kuogelea, lakini si ile sana kwa maana kwa sahizi huo ndiyo naendelea kujifunza kuogelea. Kwa mfana nilipoenda pwani mwaka uliopita, nilikuwa na tatizo, nilikuwa na changamto ya kuogelea. Kwa maana nilikuwa naona marafiki zangu, wanaenda kuogelea huko mbali mbali, huko ndanindani ya bahari, na mimi naogelea ogelea huku mwanzo mwanzo. Kwa maana mimi sijalelewa kwa bahari Mimi tu nimelelewa kwa mto ambapo unavuka tu mto alafu maji hapo nindogo na hiyo maji inapita Lakini hapo kwa bahari maji imesimama na mtu anaweza kuogelea So saa hizi naendelea kujifunza jinzi ya kuogelea ndiyo mwaka ukienda kuisha niweze kwenda mombasa na nikaweze kwenda kuonyesha venye mimi nimekuwa hodari wa kuogelea kwa hizo siku nimekuwa nikiji fundisha jinsi ya kuogelea na pia kama mtu hajui kuogelea anaezavalia vitu chombo ambacho sita msaidia aweze kuogelea hapa juu juu ya maji asiweze kuzama ndani ya maji.

Kunachangamoto nyingi ambazo napatana nazo kazini. Kwa mfano unaeza kuwa unataka kuenda kutoa ama kuprinti kitu ambacho umetumiwa na mkubwa. Na ukienda kutoa unapata hakuna zile makaratazi za kutolea vitu. Hiyo inakuwa changamoto unapata hakuna hizo vitu alafu iyo barua either inatakikana hapo kwa hapo. So inabidi mimi mwenyewe nichukue pesa zangu kwa mfuko niende ninunue hizo makaratasi nachangamoto yengine ni stima unapatanga hapo nafanya kazi tunakatiwa stima sana na hata tukilipa inakua inakawia sana unapata watu wa stima wanasema mara wayaringi ya hapo ndani ni mbaya mara stima haifiki mara nini vitu mingi unapata hata kutumia tarakilishi ni ngumu inakuwa tu ukipewa kazi unachukua laptopu yako unakuja kufanya kazi kwa nyumba na hizo changamoto zinaeza epukika kama sisi wote ambao tunafanya kazi hapo tunaelewanwa tunalipa kama ni bills za stima tunalipa mapema ndio tuepuke kukatiwa stima na pia zile vitu ambazo zinatakikana kutusaidia kufanya kazi zikuwe zina nunuliwa mapema na zinawekwa kwa wingi tusikuje kukua na shida baadae.

Mimi huamuka saa kumi na mbili na nusu kila siku ambapo siku yangu huwa inaanza na maombi Huwa namshukuru Mungu kwa kunisaidia usiku yote Kwa maana si watu wengi huwa wanalala na kuamuka bali ni kwa rehema zake na after kuomba na kumwambia mungu anilinde usiku yote ambapo itakapoanza siku yangu Huwa natoka kitandani na kuchukua mswaki na kuenda kupiga mswaki meno yangu na pia naosha uso na nikitoka pale huwa nakuja natoa nguo ambazo nitavalia siku hiyo hiyo siku nikienda kazini na naelekea kuoga na nikitoka kuoga huwa nakuja naandaa kiamshakinywa changu ambacho ni chai na mkate ama na chakula ambacho nilikuwa nimepika usiku na nikabakisha na huwa after nimepika huwa nakula na narelax kidogo kwa dakika kama ku kumi hivi Then navalia nguo zangu na kuelekea kazini ambapo uwa naenda nachukua gari na kuelekea kazini na mimi siku yangu wa asubuhi hukuwa na furaha Kwa maana huwa nimejipatia usingizi wa kutosha Ndiyo siku ambayo inakuja nikuwe na nguvu ya kuendelea mbele.

Mimi huwa napenda kusoma na pia kuandika Kwa upande wa kusoma huwanapenda kusoma vitabu ambazo ni vitabu za kunipea motisha ambazo zitaniwezesha kukuwa na nguvu ya kufanya kazi kilasiku mpaka mpaka ambapo nitaweza kufanikiwa maishani mwangu na pia huwa napenda kuandika mpo nandika vitu ambavyo vime nishinda ama zime nipea changamoto siku baada ya siku na hizo vitu huwazina nisaidia kwa maana nitakuwa na jua mbona hapa nilikosea wapi na nini nacho stahili kufanya Ndiyo niweze kuepuka ili tatizo uko uko mbele maishani mwangu na kwa kuandika ni kuzuri kwa maana huwa Unajionesha umetoka kwa hii hatua Ukielekea kwa hii hatua Ukielekea kwa hii hatua Hapo unawezajua kama unaenda mbele ama unarudi nyuma na kuandika ni kuzuri sana.

Tabia ambazo zinanichukiza ni tabia za kuongelelea watu vibaya ambapo hiyo wakati hawako na ni kitu ambayo hiyo kusengenyana ambapo kwa mfano kama niko na rafiki yangu na rafiki wetu mwingine hayuko karibu nasi tunamuongelea vibaya venye hukula haraka, vyenye hukula vibaya, venye pia hajui kuvalia venye anapenda, vitu mbaya mbaya na hii ni tabia ambayo ni, iko na watu wengi sana na ni tabia mbaya sana kwa maana si si vizuri kuongelea mwenzako vibaya ilhali pia wewe ni, hauko mkamilifu. Kwa maana kila mtu si mukamilifu na kila mtu ako na mapungufu yake. Na tunapaswa kuwa tunaongelelea watu mambo mazuri ambayo yata mu encourage aweze kufanya vitu nzuri, aweze kuepuka ambayo, hizi vitu ambazo hazitufurahishi na tuweze kukaa na amani sisi wote kama marafiki.

Kinywaji ambacho mimi nakipenda ni soda Kwa maana mimi huwa silewi na huwa nakunywa tu soda na kama naeza kunywa kinywaji kingine huwa nakunywa hizi vinywaji za energy kama vile predator kama vile ya kama predator ambapo ni vinywaji ambazo zinanipeanga nguvu zinafanya mwili wangu utulie kama nilikuwa na joto nikikunywa hivi Nasikia mwili wangu umerudi temperature Zimerudi chini na inanipea tu kueza kufikiria na niweze kuteremsha temperature zangu kwa mwili na hizi vinywaji huwa sikunywi kila wakati huwa nakunywa baada ya hata mwezi hata baada ya hata wiki kadhaa ni vitu ambazo sikunywi kila siku kwa maana pia si nzuri kwa miili yetu ambapo inaezaleta pia madhara kama vile kansa kwa miili yetu na kama binadamu unapaswa kuwa Unaziepuka kila wakati kuwa tu unakunywa kwa mara bali si kila siku.

Mimi mchezaji ambaye nampenda kwa mchezo wa kadanda anaitwa Cristiano Ronaldo ambapo nimekuwa nikumfuatilia kwa takriban miaka kumi na tano kwa sasa Nilianza kumfuatilia ambapo alijiunga na Manchester United huko mwaka wa elfu mbili na nne ambapo alikuja kama kijana barubaru kutokea timu ya Lisbon ya Portugal ambapo alikuja kuchezea Man U kama winga na kutoka hapo alikuwa ni mchezaji mzuri na amejituma kwa miaka hata akawa ndio mchezaji bora duniani na kwa sasa anaelekea kufikisha mabao elfu moja ambapo hakuna mtu mwingine duniani ambaye ashaifikisha mabao kama hayo na hiyo ndio imekuwa ni target yake kufikisha mabao elfu moja na alipotoka Manchester alijiunga na timu ya Hispania ambayo inaitwa Real Madrid ambayo ni timu ngwiji kwa kucheza mpira na pale alicheza na kusaidia timu ya Real Madrid kushinda mpaka mchezo ambao unaitangwa Champions League na nakumbuka nikiwa kidato cha tatu tulikuwa tunatoka chumba chetu za kulala na kuenda kuchungulia hizo mpira za UEFA Champions League kwa dirisha ya walimu ambapo tulikuwa tuna.

Mi ninapenda sanaa ya uigizaji ambapo huwa natamani niweze kuwa muigizaji wa filamu za action za komedi ambapo niko na kipawa. Na hadi nimeandikia barua vyombo mingi za sanaa ambavyo nimewauliza kama naiza kuwa kama volunteer. Niweze kugain hiyo experience na niweze kuanza kwenye hiyo kuanza safari ya kuwa mwingizaji na huwa niko na karakters mingi ambazo naeza act kama naeza kuwa mchezash. Inaeza kuwa komedi, naeza kuwa kufanya hizi vitu ndogo ndogo za kuchekesha watu Nikiendelea na kukuwa mkubwa na kuweza kuwa na ile uzoefu wa kuigiza na pia nimekuwa nikisoma masomo huku online. Nikiendelea kujifunza jinzi ya kuigiza na kuweza kuwa na ile kujua ni namna gani ya kuigiza ambayo inaeza fuvutia watu ambao wanaeza kuwa wanataka sanaa yangu.

Ninapotaka kustarehe, huwa tu nasikiza nyimbo kwa nyumba ambapo mimi si mtu washerehe kama kuenda vilabuni, kuenda kudanzi huko. Mimi tu ni mtu napenda mahali kumetulia, mimi ni mtu ambaye napenda amani, mimi ni mtu tu anatakanga kukua anafanya vitu zake pekee yake. Ambapo huwa tu nikiboeka huwa nachukua tu simu yangu naweka nyimbo ambazo ndioo huwa zinanifanya niweze kustarehe na zinanifanya niweze kutulia na kurefresh akili yangu ninapojianda kufanya jambo moja ama jambo lingine na Huwa nafurahia kwa maana muziki ni muziki mzuri ambao unanituliza hata kama nikona hasira, inanituliza, hata kama nimegombezwa ama kuna mtu amelichafua roho, muziki ni kitu kizuri sana ambacho, inasaidia mtu kukwana, inasaidia mtu, kuwa na kusikia ule upendo, na inaponya mziki.

Mimi huwa naogamara moja kwa siku. Kwa mfano, mimi huwa naoga asubui, ninapo enda mahali, ama ninapo enda kazini. Na mimi huwa siendi sifanyangi kazi ambayo huwa inanifanya niweze kuwa na jasho. Na ningekuwa nafanya kazi inaweza nifanya nitoe jasho naweza kuwa naoga mara mbili kwa siku, ma asubui na pia jioni after nimetoka kazi. So kazi yangu huwa tu nikikua kukaa kwa ofisi na kufanya kazi nikitumia tarakilishi na hiyo haezi kufanya uweze kutoa jasho. Na mimi huwa nikitoka kazi huwatu nakuja na pumzika na pika chakula changu na kula na nikiamuka huwa ndiwa wa na najiandaa naoga na kuwa msafi na nakuwa niko ready kuanza siku yangu ingine na natoka nyumbani na naelekea kazini. Na usafi ni mzuri kwa maana usafi pia huwa una unakuepusha na maugonjwa ambayo ya naeza letwa na uchafu.

Kuna sifa mingi za kumfanya mtu, akuwe kiongozi mzuri. Kwa mfano, unaeza kuwa kiongozi yeye, huwa anazingatia maslahi ya watu wake, kuliko ile maslahi yake. Kwa mfano, inaeza kuwa kama wako bungeni, kama kuna miswada ambayo itamsaidia mwananchi, ako kipau mbele, anapigania hiyo mswada. Wanapigania huo mswada uweze kupita na kuna wenye ambao si viongozi wazuri ambao wanapigania matumbo yao ambapo ata pesa yao ikitaka kukatwa wanakataa kabisa na viongozi, kiongozi mzuri huwa anaeza ata kukata mshahara wake ili pesa zenyewe zi eze kumsaidia mtu fulani ambaye ako kwa shida mtu fulani like hiyo pesa amekatowa inaweza leta msaada na vitu mingi ambavyo zinaeza fanya mtu awe kiongozi mzuri.